Italingana na kula na nini, napenda kula ugali na nyama, nyama choma ama kuku kienyeji na pia wali napenda kula uzuri wa wali ikona varayati si lazima tu ikuwe kuku ama nyama choma, uneza kula na viazi, uneza kula na kabiji, skuma, maharagwe, pojo na kadhalika.

Simu ya mchezo ninayofuata international. Napenda sana timu ya Arsenal. Hiyo timu nimeipenda toka nikiwa darasa la sita. Nikienda shule ya sekondari, nikienda chuo kikuu, nikimaliza. Na nimefanya kazi zaidi ya miaka mbili.

Wakati wa furaha ninapenda kuongea na rafiki zangu, napenda kuinteract na kila mtu, watu wengi, hicho kinanifurahisha sana. Na kupiga dansi. Wakati wa kupiga dansi nakuwa mstari wa kwanza, ah, nikiwa hapo, furaha imejaa tele.

Jambo ambalo nalipenda kuhusu shirika langu ni kuwa lina makabila zaidi ya arubaini. Na kwa hivyo unapenda kujua culture za watu wengine. Unapenda kujua vile watu wengine wanavyoishi. Hiyo ndio uzuri ambao napenda kuhusu hii kabila hii shirika na kuwa na makabila mengi. Unapata hawa wanafanya vitu vyao hivi, wengine wanafanya vingine. Inafurahisha sana.